Somo la sayansi ninayolipenda ni biolojia, kwa sababu lilinatusaidia kuelewa mwili wa binadamu, afya na jinsi viumbe hai wanavyoishi na kufanya kazi lina uhusiano kwa wa moja kwa moja na huduma za afya na maisha ya kila siku, jambo linalofanya liwe lakuvutiwa, ni lenye manufaa sana, ninapenda biolojia sana.

Ujuzi ambao ninaitaji kuimarisha ni usimamizi wa muda na mpangilio wa kazi zaangu, pia ningependa kuboresha mawasiliano yangu, hasa jinzi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuzungumza kwa ujasiri zaidi mbele ya wengine. Zaidi ya hayo ningependa kuimarisha ujuzi wangu wakiteknolojia, hasa kutumia programu na zana za mtandaoni ambazo zizaraisisha kazi ya uku. Na kuongeza ufanisi. Hii itanisaidia kukua kitaaluma na binafsi wa wakati mmoja. Kwa wakati mmoja.